Mara nyingi nimekuwa nikiimba nyimbo kanisani lakini pia wimbo wangu pendwa ni wimbo wa tenzi unaitwa Yesu nakupenda na huwa unanifanya nifikishe ujumbe kwa kanisa na najisikia vizuri sana ninapokuwa naimba wimbo huu kwa sababu najiona mwenye kumcha Mungu lakini pia kufikisha ujumbe.

Huwa napenda sana chai kuliko kahawa kwa sababu chai haina caffene. Kwa maana hiyo, inanipa nguvu asubuhi na jioni pia wakati naenda kulala. Huwa napendelea sana kunywa. Kwa hiyo mimi ni mtu wa chai sio wa mtu wa kahawa kwa sana. Napenda sana chai mimi.

Mi tunapoandaa meza kwa wageni huwa tunazingatia zaidi usafi cha kwanza ni kuanza na. Vitambaa vile visafi, cha pili kuweka maji pale mezani lakini pia muhudumu awepo pembeni ili pia ni lazima kuwepo na vijiko na vitu vya kunywea ee ta supu.

Filamu ninayopenda mimi ni famous Africa ambayo imehusisha wasanii mbalimbali kutoka Afrika maarufu wakiwepo kina diamond platinum uwepo wa wasanii hawa imenitia chachu na napenda sana kuangalia mara nyingi ni ya drama na ni nzuri sana kwa mara ya kwanza nilivoona na ningependa kuendelea kuiona na kila siku siishi kuiangalia.

Asubuhi ninapoamka mara nyingi huwa tunakunywa chai na mandazi hapa nyumbani na napenda sana kwanza huwa hupikwa kwa kuandaa unga wa ngano alafu pili yana kaangwa kwa mafuta alafu kisha baadaye yanakuwa tayari kwa kuliwa napenda sana kula nyumbani na hata mgahawani.

Mara nyingi ninapo kuwa na mapumziko na amka kwa kuchelewa na nikiamka natulia nyumbani na napenda kukaa na familia yangu pili na marafiki na hiyo inanisaidia mimi kupumzika vizuri na pili kupata mawazo mazuri kwa kukusanyika na kukaa pamoja na watu.

Ninapo toka nyumbani haraka sana ninachoweza kubeba sana sana ni simu yangu laptop na vitabu vyangu vile ambavyo huwa na andika mambo ya kufanya kwa siku na kwa mwezi na navichukua kwa sababu ni vitu muhimu sana kwangu na hunionyesha dira ya kufanya vitu popote ninapokuwa.

Mlima unao onekana hapa nilipo ni mlima meru na nimeshawahi kuupanda upo mkoani Arusha na katika wilaya ya Arusha pia niliupanda mwaka elfu mbili na ishirini na moja na niliona mimea tofauti midogo na mikubwa lakini pia nimeona baadhi ya wanyama wa mlimani.

Maneno ya makabila mengi yanaingiliana sana na kiswahili kwa mfano maama baaba kwa baadhi ya makabila sana hapa Tanzania hutamkwa hivyo na yanaingiliana sana na kiswahili inaotumika sana mtaani hivyo kiswahili ina utajiri mwingi wa maneno ya makabila kutoka hapa nchini.

Napenda sana kuvaa raba nyeupe kwa sababu hunifanya kujiona msafi zaidi lakini pia unakuwa mtanashati ukivalia na suruali yako aina yeyote iwe nyeusi iwe khaki na ukivalia na shati lako lizuri fulani leusi kwa juu unakuwa mwenye kupendeza sana hivyo napendelea sana kuvaa raba.

Niligundua ndizi za kupika huitwa matoke pia nchini uganda ni mara tu baada ya mimi kusafiri kuelekea mikoa ya kagera na baadae kufika katika nchi ya uganda. Nikakuta chakula ambacho sisi tunakiita ndizi kwa upande wa mikoa ya kaskazini mwa Tanzania Arusha Kilimanjaro nikakuta jina tofauti kabisa lakini ikiwa na maana moja na nikagundua kwamba kusafiri kunakupa wewe kugundua baadhi ya vitu ambavyo yana majina tofauti lakini yakimaanisha kitu kile kile hivyo kwangu mimi imenipa fursa ya kugundua mara tu baada ya mimi kusafiri kuelekea katika nchi hiyo ya Uganda na ni chakula kizuri na kitamu na hupikwa na ni kizuri na nimekuka mara nyingi na nimekua nikipenda ndizi kwa sababu ni sehemu ya maisha yangu na pale ninapokaa pia kwangu mimi huwa nimezungukwa pia na migomba hivyo mimi pia napenda kuvuna ndizi ikiwa tayari kwa kuvuna na naenda kuzipika na huwa inatengeneza chakula kizuri sana aidha ndizi, aidha ndizi hizo tunaweza kuchanganya na nyama ama maharagwe kiasili zaidi na uhutupa ladha tamu, inanipa huwa ladha tamu sana na mzuri yenye kuvutia na kila mtu akila huwa mara nyingi haishiwi hamu ya kuendelea kula sio kila ndizi tu unaweza kupika lakini kuna ndizi za kufundika, kuna ndizi za kuweza kupikwa pia. Na nimegundua nchini Uganda wanapenda sana sana kupika. Tofauti na sisi hapa na upikaji unakuwa ni wa tofauti sana. Hivyo mimi pia nimefurahi sana kuweza kuonja kile chakula.

Soko ninalo liendea mara kwa mara ni soko la mahindi na maharagwe mara nyingi na huwa nakutana sana na wauzaji kwa maana ya wauzaji pia lakini pia wachuuzi wale wanao nunua na kuuza bidhaa hizo ukimaanisha maharagwe na mahindi na mara nyingi huwa naenda masaa ya masaa ya mchana sana nane mpaka saa tisa kwa sababu watu wengi wanakuwa wamefika sokoni na mazao yao na bidhaa zao na hivyo ni rahisi sana kupatikana kwa hivyo nafika mida kama hiyo na bei mara nyingi inategemeana na siku na miezi mara nyingi tunapatana bei kwa kuzungumza na tunapo shindwana wala hakuna ugomvi pia kwa sababu nisehemu ya biashara na hivyo tunazungumza mpaka kufikia mwafaka wa bei husika na pindi muuzaji anapo ridhika na ile bei ninayo mtajia kununuwa bidhaa yenyewe huwa natoa pesa na kumpatia anaye uza hicho bidhaa.

Siku moja ningekuwa rais ningeweza kufanya mambo mengi sana. Moja ya vitu ambavo ningeeza kufanya ni kuhakikisha watu wote wanapata fursa sawa. Nakini pia ningetaka kujua matatizo ya watu. Ningetaka kujua watu wanakumbwa na nini. Ningetaka kujua jamii usika inaitaji nini. Ningefika katika kila kijiji na katika kila mtaa kujua kwamba watu wana mawazo gani juu ya maendeleo ya nchi. Lakini pili ningeweza kujua vijana zaidi wangeweza kuwezeshwa katika nyanja zipi kwa sababu vijana ndiyo uimili mkubwa wa taifa. Hivyo tukiwaezesha vijana hakika taifa lingekuwa lime pata nafuu kubwa sana kiuchumi kwa sababu vijana wana nguvu.

Pindi mvua zinavonyesha kijijini kwangu hapa, shule nyingi za kijamii husimama, kwa sababu barabara nyingi hujaa maji. Lakini pia magari hupandisha nauli pia. Nauli zikipanda watu wengi huwa wanalalamika. Lakini pia kuna muda mwingi wa kusubiri barabarani kwa sababu watu wengi wanakua hawatoki kusafiri kuelekea katika maineo tofauti tofauti kwa sababu mvua kwa kipindi hicho inakuwa kama inanyesha na hadhiri zaidi upatikanaji wa magari lakini pia matengenezo ya magari, wenye magari wamiliki wa magari ya abiria mara nyingi huwa na hofu sana kupata hitilafu haswa kipindi cha mvua kwa sababu inakuwa ni mara chache pia wanapata wateja na kumudu zile gharama za matengenezo ya gari na huduma pia za gari.

Tumekua katika imani tofauti tofauti za kiafya tumekua tuki haswa haswa katika maswala ya kula wakati wa kula tulitakiwa tujifiche kwa sababu watu wengi walikuwa wakiamini kwamba kuna baadhi ya watu wabaya ambao wanaweza wakakuona kwa jicho baya na ukipaliwa tu unaweza ukafariki lakini pia kipindi kunapokuwa na baridi tumekua tukijificha sana ndani na kula sana kwa sababu baridi huchangia zaidi sana meng'enyo wachakula na hivyo kuchangia mtu kula sana na zilitoka sana kutoka kwa mababu zetu na bibi zetu ni watu wetu wa zamani walikuwa wakituaminisha hivyo na hadi sasa siamini sana kama kuna jamii inayofata sana japo kwa uchache kwa sababu pia kuna baadhi wanazishi lakini sio kila mtu. Utandawazi umeleta mabadiliko mengi sana katika jamii hivyo imani hizo zimekuwa zikipotea siku hadi siku kulingana na ule muingiliano kati ya jamii na jamii na kati ya watu wa bara moja na bara lingine.

Nimekuwa nikisikia kabisa kwamba bamia ikipikwa na kuliwa huweza kuponya msuguano baina ya mfupa na mfupa lakini pia nimekuwa nikisikia baadhi ya vyakula vikikatazwa kwa wagonjwa vikiwemo vyakula vya wanga kama wali pilau lakini pia kuna ugali lakini kwa sasa nimeona baadhi ya watu wakieza kutumia dawa madhubuti kwa ajili ya kisukari na wanaweza kula vyakula hivyo bila kupata shida ya aina yoyote lakini, kwa upande mwingine ni vizuri sana kuzingatia mlo ulio mzuri na ule mlo ambao unakuwa umezingatia virutubisho vyote na bila kuzidi au kupungua lakini pia kwa wagonjwa wenye katazo la vyakula kama hivyo vya wanga wakiwemo wagonjwa wa kisukari. Ninawaasha kabisa wasiweze kugusa vyakula hivyo kwani wanaweza wakapata maongezeko au mapungufu katika yale yaliyo elekezwa na daktari.

Nyumbani ninafuga ngombe watatu. Mara nyingi nimekuwa nikiwalisha ngombe hawa katika banda lao au hori lao. Mara nyingi hulala hapo pia na hupewa chakula hapo hapo. Tunawapa mashudu. Tunawapa mabaki ya mazao tofauti ikiwemo mabua. Kwa maana ya mabaki ya mahindi na mabaki ya maharage pia. Wamenenepa sana ngombe wetu kwa sababu hupata virutubisho vizuri ya pumba kutoka katika mimea asilia. Hivyo ngombe hustawi sana na uweza kunenepa na kutoa maziwa sana. Nawapenda sana ngombe wetu kwa sababu wamekuwa wakingara mara kwa mara kwa sababu wanaishi katika mazingira mazuri.

Kumbukumbu ya ututoni inayonika kila siku ni ile ambapo nilikuwa niko na marafiki zangu tukicheza mpira kwa pamoja, tukiruka kamba pamoja lakini pia nakumbuka nikiwa mdogo kabisa ututoni nilipelekwa katika hifadhi ya ziwa manyara. Nilifanikiwa kuona kiboko kubwa sana lakini pia nilifanikwa kuwaona ndege wa mzuri wa rangi wapendeza katika miti ilio katika hifadhi ya ziwa manyara lakini pia nimekuwa nikikumbuka nyimbo nzuri alizokuwa akiniimbia mama nimekuwa na kumbukumbu nzuri sana ya utotoni.

Siku niliyojisikia mwenye havya na nguvu kweli ni pale ambapo nilishinda mbio za kilomita tano na nilikula chakula kizuri sana siku yo na nilifanikiwa kushinda ile kilomita ya kukimbia. Nilijisikia vizuri sana kwa sababu likuwa mojawapo ya malengo yangu kukimbia kilomita tano kwa dakika selasini bila kuchoka na niliamini zaidi kwamba mimi ni mwenye afya kwa sababu niliweza kufanya hivyo hivyo nilijisikia sana mwenye amani na nilijisikia mwenye afya nzuri na nguvu kweli kweli.

Mara nyingi huwa nakimbia sana, kuweka afya yangu katika hali nzuri sana. Nimekuwa nikifanya hivyo kwa muda wa miaka mitano sasa na nimekuwa nikila chakula kizuri pia katika kuboresha afya yangu ya mwili, lakini pia afya ya akili. Nimekuwa pia nikikimbia kwa muda huo na kutengeneza marafiki wazuri wapenda mazoezi na hivyo huniongezea mimi nafasi kubwa ya kuendelea kujikuta mwenye furaha zaidi hivyo kukimbia na kufanya mazoezi kwangu imekuwa ni sehemu ya afya yangu mara zote.